Kwa upande wangu, bila kusita wala shaka. Somo nililolipenda zaidi shuleni ni historia. Historia si somo la kawaida tu. Linalosimulia mambo ya zamani. Ni somo lenye uhai, lenye hekima na lenye mafunzo makubwa kwa kizazi cha sasa na kijacho. Historia hutufundisha tulikotoka, hutusaidia kuelewa tulipo na hutuelekeza tunapokwenda. Ndiyo maana ninalipenda somo hilo kwa dhati kabisa. Kwanza kabisa nilipenda historia kwa sababu ilinisaidia kuielewa dunia na jamii ninayoishi. Kupitia historia nilijifunza jinsi jamii mbalimbali, zilivyoanzishwa, zilivyokua, zilivyopitia changamoto na jinsi zilivyofanikiwa au kushindwa. Nilijifunza historia ya nchi yangu, bara la Afrika na dunia kwa ujumla. Maarifa haya yalinifanya nijisikie kuwa sehemu ya jamii kubwa yenye mizizi na mwelekeo. Historia ilinifundisha kuwa hakuna jambo linalotokea bila sababu. Kila vita, kila mapinduzi, kila maendeleo na hata kila kushuka kwa uchumi kuna chanzo chake. Somo hili lilinifundisha kufikiri kwa kina na kuuliza maswali kama vile kwanini jambo hili lilitokea. Lilimfaidi nani? Liliwaathiri vipi watu wa kawaida? Maswali haya yalinisaidia kukuza uwezo wa kufikiri kwa kina na si kukubali mambo juu juu. Sababu nyingine iliyonifanya nipende historia ni kwamba ilinifundisha maadili na hekima ya maisha. Kupitia historia ya viongozi wakubwa, mashujaa na hata watu wa kawaida nilijifunza umuhimu wa ujasiri, uvumilivu, haki na mshikamano. Nilijifunza kwamba baadhi ya viongozi walifanikiwa kwa sababu ya maamuzi mazuri. Huku wengine wakishindwa kwa sababu ya tamaa, ubinafsi au matumizi mabaya ya madaraka. Haya ni mafunzo muhimu sana katika maisha ya kila siku. Historia ilinifundisha pia kuwa binadamu hujifunza kutokana na makosa ya zamani. Methali isemavyo, asiyejua historia atalazimika kuirudia. Ina ukweli mkubwa sana. Kupitia historia tulijifunza madhara ya utumwa, ukoloni, ubaguzi na rangi na vita visivyo na maana. Maarifa haya hutusaidia kuepuka kurudia makosa hayo na kujenga jamii yenye haki na usawa zaidi. Zaidi ya hayo, nilipenda historia kwa sababu ilikuwa somo la kusisimua na lenye hadithi nyingi. Historia haikuwa masomo ya kuhifadhi tu tarehe na majina, bali ilikuwa kama kusoma simulizi za maisha halisi. Ilikuwa kama kusafiri, kurudi nyuma kwa muda na kushuhudia matukio muhimu yaliyobadilisha dunia. Nilifurahia sana kusoma kuhusu falme za kale, mapambano ya uhuru, maendeleo ya ustaarabu na mchango wa watu mashuhuri katika historia ya binadamu. Historia ilinisaidia pia kuzitambua kama mwafrika. Kupitia historia nilijifunza kuhusu ustaarabu wa mwafrika kabla ya ukoloni kama vile falme za Mali, Songhai, Benin na Great Zimbabwe. Nilijifunza kuwa Afrika haikuwa bara la giza kama ilivyodaiwa na baadhi ya watu, bali ilikuwa na ustaarabu, biashara, elimu na utamaduni wa hali ya juu. Maarifa haya yalinijengea heshima na fahari kwa utambulisho wangu wa kiafrika. Historia ilinisaidia pia kukuza uwezo wa mawasiliano na uandishi. Kupitia masomo ya historia, nilijifunza jinsi ya kueleza hoja, kuandika insha zenye mantiki na kujieleza kwa uwazi. Somo hili lilinifundisha kupanga mawazo, kutumia ushahidi na kutoa hoja zenye nguvu. Ujuzi huu umekuwa muhimu sana hata katika masomo mengine na katika maisha.

Leo lazima niende kutembea. Nimekaa sana nyumbani. Wiki hi. Mwini wangu unahitaji mzozo. Nitakuenda uwanjani karibu na nyumba. Kuna njia nzuri ya kutembea huko. Inamiti mingi. Nitachukua maji nisikauke. Labda nitakutana na jirani zangu. Tunaweza kutembea pamoja. Mazoezi ni muhimu kwa afya ya moyo na mwili mzima. Nilijaribu kuenda asubui lakini sikuwamka mapema. Nadhani jioni ni wakati mzuri zaidi kwangu. Nitafanya hivi wiki mzima. Nitengeneze tabia mzuri.